Ndiyo na piga kura sababu nilichukua kadi yangu ya kupiga kura na wakati uchaguzi utakapofika nitachaguana vizuri tena sana kwa sababu nipo na ile kadi na sioni kizuizi chochote cha kupiga kura hapo.

Kutalingana na vile akili iko kwa sababu wakati akili imechoka, wakati mwili pia imechoka unasikia unahitaji mahali pako kimya lakini wakati akili haijachoka ama uko sawa, mwili iko sawa unaenda tu mahali ambapo kuna kelele pia, so italingana tu na vile unavyojihisi ndiyo utachagua mazingira unayotaka eitha wataka pahali kumetulia kukimia ama pia unataka mahali kuna kelele, kelele ya mziki hivi.